Mimi hufua nguo mara tano kwa wiki kwa sababu ninahitaji kuwa msafi kila wakati. Punde tu nguo zangu zinapokuwa chafu, mimi huzikusanya. Kila baada nikitoa nguo mimi huzikusanya, nguo chafu. Ndiposa niweze kuziosha baada ya kumaliza, baada ya kuzitoa, mimi huziosha. Kwa hivyo mimi hufua nguo mara tano kwa wiki. Kwanzia jumatatu hadi ijumaa.

Naam, mimi nakumbuka mwalimu john obora mwalimu mwalimu wangu ambaye alinifunza somo la sayansi. Somo hilo ilikuwa moja wapo ya somo ambalo nilio yapenda. Mwalimu huyu alikuwa mwalimu mzuri sana. Alinifunza somo la sayansi. Ndiposa nikaweza kuyaelewa mambo ya kisayansi. Mwalimu huyu alikuwa mwalimu mcheshi sana. Mwalimu mwenye furaha kila wakati. Mwalimu mwenye mawaidha mengi alinipa mawaidha pale ambapo niliyaona jambo hilo siyawezi. Niliendea mawaidha kwake mwalimu huyo mwalimu obora. Sitai msahau kwa kuwa aliweza kunisaidia katika masomo yangu. Kuna wakati masomo yangu hayakuwa yanaendelea vizuri. Ndiposa nikawa kuenda kwake kuomba usaidizi alinipa mawaidha na akaniambia jambo ambalo naweza fanya. Ili niweze kuboresha masomo yangu.

Naam mimi hupenda mvua. Nina sababu zangu kwa kuwa mimi upenda mvua. Sababu ya kwanza ni mvua hueneza mimea kumea. Kwa kuwa tusipo kuwa na mvua mimea haiwezi mea kwa kuwa maji ni moja wapo ya maitaji ya nayofanya mimea kumea. Yapili mimi upenda mvua kwa sababu mvua hutoa vumbi ambayo iko kwenye ardhi. Punde tu kunaponyesha mvua hujaribu kurudisha kiasi cha vumbi kinachopatika na ardhini ndiposa hatuwezi kupumua hewa safi. Pia mimi upenda mvua kwa kuwa tunaeza kupata maji ya kukunywa kutoka kwa mvua. Pia tunaweza mvua inaeza saidia kwa kiasi. Kwa mba tunaweza punguza kwa asilimia kihasi. Maji ambayo tunaonunua kwa kuwa mvua ni maji inayopatika na bure. Tunaweza pungua kwa asilimia kiasi. Maji ambayo tunaonunua kwa kuwa tunaweza teka. Maji hayo na kuyaweka vizuri ndiposa tuweze kuyatumia wakati au muda ujao.

Mimi hukunywa maji, maji mara nne kwa siku. Mimi hukunywa maji kutumia glesi, glesi moja, asubui, moja, saa saba, ingine, jioni, na ya mwisho usiku. Kwa kuwa maji ni mojawapo ya, kwa kuwa maji ni mojawapo ya mahitaji kanye mwili, mimi hunywa maji vikombe nne kwa siku.